Mimi hutumia kompyuta yangu kwa mambo mingi tofauti kila siku. Lakini zaidi sana na itumia kwa ajili ya kazi na masomo yangu. Kompyuta hunisaidia kuandika ripoti, kutuma barua pepe na kutafuta habari mbali mbali mutandaoni ambazo ni muhimu kwa miradi yangu. Bila kompyuta, ingekua vigumu sana kukamilisha majukumu yangu kwa haraka na ufanisi unahitajika.